Napendelea kusoma habari mtandaoni. Napenda ule urahisi kufungua simu au laptop. Kupata habari papo hapo na kuchagua mada zinazo ni address. Pia napenda kuona mitazamo tofauti kwa haraka. Habari, maoni na hata mijadala ya watu.

Kwanza napenda kuajibika, nikipewa kazi napenda niitimishwe vizuri, si tu kuimaliza, bali ifanywe kwa ubora, hata kama inachukua muda kidogo, napenda matokeo yaonekane. Pili nina uwezo wa kusikiliza na kuelewa watu. Kazini hilo linasaidia sana, kuelewa mahitaji ya wenzangu, wateja au hata bosi, kabla ya kukimbilia kutoa majibu. Tatu najifunza kwa haraka, nikikutana na kitu kipya, spendi kukikwepa, nachukua muda kukielewa na kukiboresha.

Ndiyo, navaa saa lakini si kila siku. Napenda kuvaa saa hasa siku ambazo nataka kuangalia muda wa haraka bila kuangalia simu. Au wakati nataka aksesori ya style, inaongeza touch kidogo kwenye mavazi. Saa ya kawaida, rahisi inatosha. Lakini wakati mwingine navaa ile ya kidigitali kwa kazi au haraka.